Najihisi vizuri ninaposubiri kwenye mstari kwa maana ke hunifunza kuwa mtu ambaye kuwa na mtu ambaye ni mvumilivu katika mambo ambayo anayoyafanya.

Mimi, mchezo ambao ninaupenda kwa dhati ni mchezo wa kikapu. Mchezo wa kikapu ni mchezo mzuri kwa sababu hapo unaweza kucheza na pia uonyeshe uwezo wako. Unaweza kutoa hisia zako unapocheza huo mchezo, pia huwa unaweza kucheza katika kiwango chochote ambacho unachokitaka, na pia hukuza maadili na hukuza unyenyekevu. La, sikumbuki mchezo ambao nishawahi kutazama uliokuwa wa kushangaza. Napenda sana kutazama mchezo huo katika nyumba yangu. Najihisi vizuri wakati ambapo ninapoutazama.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gitar lakini nilivyojaribu kupiga. Ilinilemea, nilijaribu lakini, lakini sasa sikuwa najua kupiga vizuri. Kwa hivyo nishawahi jaribu kupiga gitar.

Utaratibu wangu mimi wakati ambapo mchana umeisha narudi kwa nyumba yangu na kuoga ilikutunza afya yangu iwe mzuri niweza kutoa jasho mimi huanza kupumzika sa nne za usiku ni mimi mimi hapana mimi sipendi sherehe za usiku au za jioni mimi huoga kula na kuvaa mavazi ambayo ni ya kulala. Na hisi furaha mputo mpuitu.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni rangi ya samawati. Rangi ya samawati huonyeshana amani huonyeshana utulivu, amani na pia furaha ndiyo mimi ni mtu mwenye furaha na inanifanya nijihisi mtu mwenye furaha mingi rangi hii naiona sanasana kwa nyumba yangu na pia kwenye mawingu.

Zana ya dijiti ambayo ninayo itumia kila siku ni mtandao wakijamii ambapo mimi huweza kuzungumza na na wenzangu au wapendwa wenzangu ndiyo au natumia interneti au pia programu za kazi au masomo.

Mimi huweka picha zangu mtandaoni ndiyo mimi hupenda sana kuweka picha zangu mtandaoni ili napenda sana kuji kujifurahisha ama vile kujipongeza maumbile yangu nilivyoumbwa na mungu na mungu kwaivyo mimi huweka picha zangu pale mtandaowa kijamii au pia kwenye tiktok.

Kazi yangu kiwango ambacho ningependa sana kufikia ni kiwango chakuwa meneja. Meneja ni kiwango ambacho ningependa kupandishwa katika cheo kikubwa au nipandishwe hicho cheo ndio hicho ndio kiwango ambacho ningeweza taka kufikia.